Ndiyo, napenda hesabu. Zinapendeza kwa sababu zina nifanya kufikiria kwa makini na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Pia ni rahisi kuona jibu ikiwa sahihi au si yi sahihi.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Inaburudisha sana hasa vipindi vya asubuhi au usiku. Muziki habari na watu wa kiongea kwa uhuru. Ninahisi kama uko pamoja na wengine hata ukiwa pekee yako.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Kunipa nguvu na mazuri kiafya. Hasa, nikiyanywa asubuhi au kabla ya kulala. Pia yanaenda vizuri na chai ama ninapo kunywa uji.

Kwa kiasi fulani, ndiyo. Napenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa njia ya heshima na kuelewa kinachoendelea, si kwa mabishano, ni muhimu kujua yanayothiri, jamii, lakini sipendi sana mijadala yenye hasira au kugawanya watu.